Napenda aina mbalimbali za filamu, lakini hasa napendezwa na zile zinazochaganya burudani na ujumbe wa maana. Kwa mfano, filamu za vichekesho, hunipa fulaha na hutuliza mawazo baada ya siku ya yenye shughuli nyingi. Napenda kuona jinsi wahusika wanavyo shughulikia changamoto kwa njia ya kichekesho. Jambo linalonifanya nijisikia vizuri na kunifudisha kukabiliana na matatizo kwa mtazamo chanya. Pia napenda filamu za maisha halisi au drama. Kwa sababu, hutoa hadithi zinazoweza kunigusa hisia na kunifundisha somo muhimu na maisha. Filamu za aina hii mara nyigi hushughulika na maswala kama maadili, familia, urafiki au chagamoto za jamii. Nakufanya nifikirie juu ya maisha yangu na jamii ninayoishi.

Wakati wa furaha napenda kujifurahisha kwa shughuli zinazoniweka kwenye hali nzuri ya akili na mwili. Mara nyingi hufurahia kutembea nje, kucheza mchezo midogo, kusikiliza muziki au kuimba, na kushirikiana na jamii na marafiki. Shughuli hizi hunifanya nijiskie mtulivu, mwenye nishati na mwenye furaha ya kweli. Pia mara nyingine napenda kutumia muda huu kwa kufanya kitu kipya au kilicho na changamoto ndogo kama kupika mboga mpya au kushiriki katika shughuli za burudani jambo linaloongeza hisia za furaha na kujivunia. Kwa kifupi, napenda kujifurahisha kwa shughuli za burudani, michezo, muziki na kushikamana na jami.

Ili kujitunza napenda kutumia mchanganyiko wa mazoezi ya mwili lishe bora na muda wa kupumzika kiakili na kisaikolojia. Kwa upande wa mwili, hufanya mazoezi kama kutembea, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani, ili kudumisha afya na nguvu. Kuhusu lishe napendelea kula chakula chenye lishe kamili, matunda, mboga na maji ya kutosha. Kwani hii, husaidia mwili kufanya kazi vizuri na kuondoa uchovu. Pia, napanga muda wa kupumzika, hufurahia burudani kama kusoma, kusikiliza muziki, au kuangalia filamu. Jambo ninaloongezea afya ya akili na moyo. Zaidi ya hayo, ninapenda kujenga tabia za usafi wa kibinafsi na kudumisha mtindo wa maisha kwa kuhakikisha kila siku ni ya afya, utulivu na nguvu.

Mimi napeda kucheza mchezo wa miguu. Naupenda mchezo huu kwa sababu ni wakushirikirana. Unaohitaji nguvu, kazi na mbinu na pia hunganisha watu wengi bila kujali umri au asili. Napenda jinsi na unavyonipa nafasi ya kufanya mazoezi ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kujega urafiki kupitia timu. Zaidi ya hapo, mpira wa miguu hunifundisha nidhamu, uvmilivu na kufanya kazi kwa timu. Kila ninapocheza na jifunza kushirikiana na wenzangu, kupanga mikakati na kuheshimu sheria za mchezo. Ni mchezo unaonipa furaha afya njema na mshikamano wa jamii ndio maana ninaedelea kuupenda.

Ndio, napenda kusikiliza redio. Ninapenda redio kwa sababu hunipa habari za papo hapo burudani na muziki unaofurahia bila juhudi nyingi. Vipindi vya mazungumzo hunisaidia kuelewa maswara ya kijamii na kusikiliza mitasamo tafauti. Huku muziki ukinibadilishia hali ya moyo kuligana na muda wa siku. Pia redio inafanya nijiskie nimeunganishwa na jamii hasa ninaposikiliza watangazaji wanaoelewa hadhira yao na na kuwasiliana na urafiki.

Rangi ninayoipeda zaidi ni samawati. Ninapenda kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na upewa nafasi. Ikiniwezesha kufikiria kwa uwazi na kutulia. Samawati pia hunikumbusha anga safi la asubuhi au bahari. Hivyo ni rangi inayonisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa mfano, napenda kuona samawati katika anga, maji ya baridi na baadhi ya mandhari asili. Pia, napenda kutumia samawati katika vyombo vya kulala au kianzio cha kazi kwani huchagia hali ya utulifu na kuimarisha mtanzamo chanya. Samawati ni rangi inayonipa amani ya ndani na hisia nzuri kila siku. Ikibadilisha mazingira kuwa mahali pa kustarehe na kufikiria kwa utulivu.

Nina tazama video mtandaoni kupitia majukua mbalibali kulingana na madhumuni ya kile inachotaka kuona. Kwa jumla, napenda kutumia YouTube, hapo diko, kuna kutana na aina nyingi zaidi ya video. Kuna Netflix, kwa ajiri ya filamu na PDF ya televisheni, zenye ubora na hali ya juu. Kuna TikTok, hiki ni chanzo kizuri cha video fupi za burudani na vibonye vya kuchekesha. Instagram Reels, inanifaa, inapotaka video fupi, zinahusiana na maisha ya kila siku.

Ninaeda maktaba mara kadhaa kwa mwezi, kulingana na mahitaji yangu ya masomo au utafiti. Napenda maktaba kwa sababu ni mahali tulivu na pa kujifunzia kwa kina. Ambapo, ninaweza kusoma vitabu, makala ya kitaaluma, ama kufanya utafiti bila usumbufu. Zaidi ya kusoma, maktaba pia ni mahali pazuri pa kuzingatia miradi kuandika au kushirikiana na wengine kwa ajili ya kujifunza. Kuingia maktaba ni njia nzuri ya kuongeza maarifa kupata la sirimali muhimu na kuwa na muda wa utulivu wa kielimu.